Mfereji wa televisheni ninaofuata ni Citizen TV. Hii ni moja wapo ya vivutio vya televisheni vinavyo ongoza nchi Kenya. Naipenda kwa sababu ya vitu vingi. Citizen TV kwanza inajulikana sana kwa habari zake za kuaminika na za wakati. Hasa kupitia Citizen Nipashe na Citizen Live at tisa, habari hizi hunisidia kufahamu yanayo endelea nchini na duniani kwa lugha rahisi na inayoeleweka. Pili, Citizen TV ina vipindi vya kijami na kielimu vinavyo guza maisha ya kila siku ya wananchi. Vipindi hivi huzungumzia maswala kama afya, elimu, uchumi na madili ya jamii. Jambo linalo saidia kujifunza na kujitafakari. Tatu, ina burudani. Citizen TV huonyesha tamthilia na vipindi vya kuvutia vinavyo akisi maisha halisi ya watu. Hii hunipa burudani bila kupoteza maadili ya jamii. Zaidi ya hayo, kituo hiki kina utangazaji mpana, kinapatikana karibu kila sehimu ya nchi. Hivyo ni raisi kukifuatilia nyumbani au popote ulipo. Citizen TV ni mfereji ninaofuata kwa sababu unanipa habari, elimu na burudani kwa pamoja. Na unanisaidia kubaki na kuelewa mzuri wa jamii inayo nizunguka kwa kifupi.

Siendi hospitalini kwa idadi malumu ya mara kwa mwaka. Mimi huenda hospitalini tuu ninapohisi maumivu au ninapokuwa na tatizo la kiafya linalohitaji matibabu. Hata hivyo, mwaka huu na hata mwaka uliopita sijawi kuenda hospitalini. Jambo linaloonyesha kuwa nimekua na afya njema kwa ujumla. Hii ni kwa sababu ninajitahidi kuzingatia mtindo mzuri wa maishi ya kama kula, chakula bora, kupumzika vya kutosha na kujitunza ki afya, kufanya pia mazoezi. Hivyo kupunguza hitaji la kuenda hospitalini mara kwa mara.

Mwandishi wa kitabu ninaye mpenda ni Pauline Care aliyeandika kitabu cha tamthilia ya Kigogo. Napenda mtindo wake wa uandishi kwa sababu unaelezea maswala ya jamii kwa njia inayoeleweka na kuvutia. Kupitia kitabu cha Kigogo, mwandishi anaonyesha changamoto za uongozi na matumizi mabaya ya madaraka. Jambo linalofanya nitafakari sana kuhusu jamii. Uandishi wake unanifundisha maadili na kuniongeza ufahamu kuhusu maisha.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kuna leta manufaa mengine muhimu. Kwanza kabisa kufanya kazi kwa pamoja hurahisisha kubadilishana mawazo na maarifa jambo linalo saidia kupata suluhisho bora kwa changamoto mbalimbali. Pia, hujenga shikamano, heshima na mawasiliano mazuri kati ya watu. Kupitia kazi ya pamoja, kila mtu hujifunza kutoka kwa mwenzake na kugundua vipaji vipya. Zaidi ya hayo, kazi na wengine huongeza ufanisi, hupunguza mzigo wa kazi na huleta mafanikio makubwa kuliko kufanya kazi pekee yako.

Mimi ni wa jinsia ya kike, hivo sina ndevu wala sipendi kunyoa ndevu. Hata hivyo, napenda waliovaa kwa sababu huonekana nadhifu na wenye mvuto wa kipekee. Kwa maoni yangu, ndevu hummfanya mwanaume aonekane mwenye kujiamini na utu uzima. Pia, mtindo huo huongeza haiba na hutofautiana kulingana na jinsi mtu anavyo zijali na kuzitunza.

Nafanya mazoezi ya mwili mara nne kwa wiki, jambo linalonisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Kupitia mazoezi, hupata nguvu, huongeza uimara wa misuli na kuboresha mzungu kwa wadamu. Pia, husaidia kupunguza msongo wa mawazo, hunifanya nijiskie mwenye furaha na kujiamini zaidi. Pia, kufanya mazoezi mara kwa mara, hunisaidia kudumisha mtindo bora wa maisha na kunipa nguvu za kutekeleza shughuli za kila siku kwa ufanisi.

Ndiyo, nimeweka picha zangu mtandaoni. Hii inafanya iwe rahisi marafiki na familia kuniona na kushirikiana nami katika matukio mbalimbali. Pia kuweka picha mtandaoni, kunanisadia kuonyesha vipaji vyangu, shughuli zangu au mambo ninayopenda kwa wengine. Hata hivyo, huwa makini kuhakikisha picha hizo hazionyeshi maelezo binafsi hatari ili kulinda usalama wangu mtandaoni.

Nimewahiku safiri diani eneo lenyefukwe nzuri kando ya bahari hindi. Diani ni mahali pazuri kwa sababu li namchanga mweupelaini, maji ya blu, yenye uwazi na mandhari ya kupumzika. Nilifurahiya sana kutembea pwani, kuogelea kwenye bahari na kuona mapambo ya asili kama vile miti ya miembe na makaa ya nazi. Pia nilipata fursa ya kushiriki katika shughuliza kibiashara na zaburudani kama kuogelea kwa mashua, michezo ya majina kutembelea masoko ya wenyeji. Safari hii ilibakia kuwa ya kumbukumbu nzuri na yenye amani ikinionyesha uzuri wapwani na utamaduni wadiani.

Ndiyo, nina ndege wa kufuga nyumbani. Ndege hawa hunipa furaha na unyenyekevu wa nyumba kwani mara nyingi huzunguka kuimba na kufanya mazingira ya nyumbani kuwa na uzuri wa kipekee. Pia, kununua na kulea ndege, kunanifundisha uwajibikaji kwani lazima nipatie chakula, maji safi na makazi salama ili wawe na afya njema. Ndege hawa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na hunifanya nijisike karibu na asili. Nimeweka kuku na bata. Kuku ina faida zake na pia bata ina faida zake. Zote hunipa chakula, hutoa mayai na nyama ambazo ni chanzo kizuri cha proteini. Biashara tunaweza kuuza kuku hizo au pia kuuza mayai ya kuku. Pia ni burudani na mafunzo kulea kuku na bata, hunifundisha uajibikaji na utunzaji wa wanyama.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi fupi kwa sababu hunipa raha na kuniacha nikitafakari. Hadithi fupi mara nyingi zinakuwa na ujumbe mzuri, mafunzo au mshangao wa ghafla unaonifanya nifikirie tofauti. Kupitia kusoma vitabu hivi, ninapata kufurahia lugha nzuri, hadithi za kuvutia na mitazamo mipya. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa wakati wa furaha na starehe baada ya shuguli za kila siku.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi ona ni ya Verona Hotel and Conference Center iliyoko ruiru. Hasa kutoka sakafu ya juu na eneo la bwawa la kuongelea kutoka juu unaweza furahia sana. Mandhari ya mji mzima wa ruiru na maeneo karibu ambayo huonekana vivuli vya majengo na bustani asubuhi mapema au jua linaposhuka. Anga hubadilika rangi na mji unaonekana tulivu na mzuri. Pili ni eneo la bwawa la juu. Sio tu kwa starehe bali pia hutoa mtazamo mzuri wa mazingira ukiwa ukiogelea au kukaa kando ya bwawa. Tatu, mandhari kwenye eneo la chakula sehemu za mkahawa na baa ya juu hutoa mandhari wazi unapokula au kunywa jambo linalofanya muda pale liwe la kipekee na kufurahisha. Mandhari hizi ni rahisi lakini zinapumzisha. Zikifika pale kuwa mahali pazuri pakupumzika kufurahia upepo wa asili na kupiga picha nzuri.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kufanya hivyo kuna nisaidia kubaki katika mwendo wa maendeleo, kujifunza stadi mpya na kuelewa jinsi teknolojia inavyo rahisisha maisha. Napenda kuona ni jinsi vifaa vipya au programu zinavyo fanya kazi na mara nyingi hufurahisha kutumia teknolojia mpya kujaribu mambo tofauti au kupata suluhisho za haraka. Pia kujaribu teknolojia mpya kuna nipa uhakika na ujasiri wa kutumia zana za kisasa kazini na maisha ya kila siku.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini ni jumia. Ninaamini jumia kwa sababu inarahisisha maisha ya watu kwa kurahisisha ununuzi wa bidhaa na huduma mtandaoni. Kupitia jumia, ninaweza kununua bidhaa mbali mbali kulipia kwa rahisi na kupata huduma haraka bila kuhitaji kutoka nyumbani. Pia, ninaona kuwa kampuni hii inamtandao mzuri wa usambazaji na inahakikisha bidhaa zinawafikia wateja kwa wakati. Jambo linaloongeza uaminifu wangu kwa huduma zao.